Ndiyo napiga kura na pia ni muhimu kwa sababu ninjia ya kutoa sauti yako na inashiriki katika kuamua wongozi na sera inaimarisha demokrasia mimi binafsi nimechukua kura na nataka kuenda kupiga kura.